Kamilisha kwa wakati kazi huwa nafanya kukugawanya kazi yangu. Kwa mfano kama nikipewa deadline ni siku tano. Yaani mwisho wakufanya kazi ni siku tano. Maanake nitahakikisha ndani ya hizo siku tano au ndani ya siku nne nagawanya kazi yangu mara nne au mara tano ili kukamilisha kwa wakati.

Kabisa nimewai kufikiria kuanzisha biashara kwa sababu naamini matajiri wengi sana walikuwa ni wafanyabiashara. Kwa hiyo natamani siku moja na mimi niwe na biashara yangu. Naeandesha biashara yangu ambayo ndio andesha kipato na pata hela yangu. Kuliko kuendelea kuajiriwa kila siku.

Kuhusu kuwasilisho au kuwasilisha kitu najisikia vizuri kwa sababu ninajiamini na ninaweza kuongea vizuri na tumia luka yangu ya mundi vizuri na najua jinsi ya kuongea watu wanielewe kwa urahisi kwa ivo nasikia tu kawaida najisikia vizuri.

Kwa sasa hivi hapana lakini nishawa hifanya kazi na timu ya mbali ambapo tulikuwa kuna project tulikuwa tunafanya aMbapo tulikuwa watu wanatoka sehemu mbali mbali Kwa tulikuwa tunatumia mitandao kufanya kazi zetu Kwa hiyo ilikuwa ni vizuri na tuliweza kufanikisha lengo letu.